Ili kukamilisha kazi kwa wakati nafanya mambo haya. Ninapanga mapema, kwanza naandika kazi zote ninazo takiwa kufanya. Kisha naziweka kwa mpangilio wa kipaombele. Ninagawanya kazi kubwa, kazi ndefu naigawa kuwa sehemu ndogo ndogo ili iwe raisi kuimaliza hatua kwa hatua. Ninaweka ratiba, najipangia muda maalumu wa kufanya kila siku na nahitaji kufuata. Ninaepuka usumbufu, nikipanga kufanya kazi naweka simu mbali au nazima vitu vinavyoweza kunivuruga. Ninaanza mapema, sichelewi kuanza kazi hata kama ni kidogo, maana kuanza ndio hatua muhimu zaidi. Najipima maendeleo, kila baada ya muda naangalia kama kuna hatua niliyofikia au la. Kwa kufanya hivi, inakua rahisi kumaliza kazi kwa wakati na bila pressure nyingi.